Ninapotaka kustarehe mimi ninajumuika na marafiki zangu sana sana rafiki yangu wa karibu ambaye anaitwa Maria. Tunaenda mahali pa kujivinjari. Na tunalala pamoja, tunakunywa pamoja. Tukiongea tukizungumza kwa pamoja hiyo ndio mambo hiyo ndio jabo ambalo ninafanya wakati ambapo nataka kustarehe.

Kifaa cha kiteknolojia ambacho siyezi ishi bila ni miwani ya macho. Inanisaidia sana kuona kila siku. Ninachofanya naam, siyezi kaa bila miwani. Naeza ishi bila simu, naeza ishi bila gari, naeza ishi bila televisheni lakini miwani.

Naam, naam, ninakihifadhi kitu cha thamani sana. Ni saa ambayo mama yangu aliweza kunitunuku nikiwa kijana mdogo, kabla hajafariki. Hicho ndo kitu cha dhamani napenda ambacho nimekihifadhi mpaka waleo. Saa ambao niliyopewa na mama yangu.

Mahali pa kihistoria ambapo ningependa kutembea ni Izraeli, nchi ya Izraeli. Ndiposa nione mahali ambapo Yesu alisulubishwa, nione mahali ambapo Yesu alipitia, yale mambo Yesu alifanya kwa wakati ule. Uko ndipo ningependa kuzuru. Nam.

Kuongea ukweli redio sipendi kusikiliza sana kwa sababu redio wasai wakati huu teknolojia imekita mizizi. Na radio ilikua inatumika wakati wazamani kidogo kupitisha ujumbe. Wakati huu watu hawatumi redio sana kwa hivyo mimi sipendi kusikiliza redio niko na simu naeza angalia taarifa hapo.

Jinsi ya ambavyo naviyoshugulikia kazi za dharura, ya kwamba nahakikisha ya kwamba lengo la hilo kazi limefanywa na lengo na hilo kazi tumeweza kukipata na kwa ukamilifu. Hapo nashirikiana na wenzangu, tunaona vila ambavyo, kwa sababu kidole kimoja hakivunji chawa. Wakati kama huu, tunashirikiana kwa wengi, tunahakikisha ya kwamba tumekamilisha kazi hiyo kwa ukamilifu.

Napata habari kutoka katika rununu yangu na pia kwa vyombo na pia kwa mitandao ya kijamii. Hapo ndipo tunapata habari ya yale ambayo yanayojiri na pia kuna televisheni, kuna radio lakini sana sana napata habari kutoka na rununu yangu.

Katika kazi yangu nataka kuwa mwanasheria mkubwa sana katika dunia mzima na kuwa wakili mkubwa. Niweze kutetea haki za wanyonge wale ambao wamethalilishwa, wale ambao wamefinyiliwa, la hawana wamepitia thuluma. Yo ningependa kufikia katika kazi yangu.

Kile ambacho mimi hufanya ili kuhakikisha nimekamilisha kazi kwa wakati. Huwa nakuja na ratiba. Katika ratiba nahakikisha nimeweka kila wakati, natenga wakati muda ambao nitafanya kazi ndiposa wakati huu wakati kazi hili lahitajika nikue nishamaliza, nimemaliza kabla ya wakati kufika naam, so mimi naweka ratiba.

Ujuzi ambao nahitaji kuimarisha ni uzoefu wa kusoma katiba ya Kenya. Ni uzoefu wa kusoma katiba huo ndio ujuzi ambao na hitaji kuimarisha. Hivi kwamba ninapoenda kutetea wanyonge. Ninapoenda kutetea haki za watu. Nina jua kile ambacho nasema na nina uwezo wa kunukuu katiba.

Ninapendelea kwa hakika ninapendelea joto kuliko baridi. Kwa sababu joto haina madhara mingi ukilinganisha na baridi. Baridi inaezaleta maafa ama magonjwa kama vile pneumonia, baridi inaleta kama mbu, baridi inaleta inamambo mingi sana. Na wakati kuna msimu wa baridi inatatiza shughuli za kila siku ndiposa napendelea joto.